Naishi mji mkuu wa Nairobi, jiji lenye shughuli nyingi na limechangamuka kila wakati. Shughuli ambazo zinafanyika ni shughuli za kibiashara, elimu na burudani. Nafurahia sana kuishi mahali hapa kwa sababu kuna kila kitu karibu na mimi kuna duka, shule, hospitali na hata bustani za kupumzika. Mtaa wangu ni wakawaida na watu hapa ni wakarimu na wakaribishi zaidi. Wanaishi kwa amani na huwa wanafanya shughuli zao za kila siku bila matatizo kubwa. Nyumba zetu ni za kisasa na kuna umeme na maji. Uhakika jambo ambalo lina nifurahisha zaidi katika maisha yangu ya kila siku. Mantari katika sehemu hii ni mantari ya kufurahisha sana. Unaweza kuona kijani na baathi ya miundo ya kisasa katika jiji hili. Hali ya hewa kwa kawaida ni ya joto kidogo mchana na ifikapo wakati wa usiku kuna baridi kidogo. Jambo ambalo ni starehe kwangu. Pia kuna burudani nyingi katika sehemu mbalimbali. Kuna sinema, kuna mikahawa na pia kuna sehemu za kutembea. Jambo ambalo inanifurahisha ni kuwa sehemu hizi niza kuburudisha na baada ya kazi au shule huwa nahakikisha nimefika katika sehemu hizi ili kupumzisha mawazo.

Naam huwa nasoma gazeti mara kwa mara. Kila asubuhi napata fursa ya kuangalia habari mpya na kutazama mambo ambayo yanatokea hapa nchini na duniani kote. Kusoma gazeti kunanipa taarifa za kisasa, kiuchumi na kijamii. Jambo hili linaniwezesha kuwa na uelewa mzuri wa dunia inavyozunguka. Napenda hasa kusoma sehemu ya habari za jamii michezo na burudani. Sehemu hizi hunisaidia kuunganishwa na mambo yanayovutia watu wengi na pia kunipa mawazo mpya ya kujadili na marafiki au na familia yangu. Gazeti pia linatoa makala ya maoni na tafsiri za wataaluma mbalimbali Jambo hili huwa inanifurahisha kwani hunisaidia kuangalia mambo kwa mtazamo tufauti Kuna gazeti ya la kila siku na pia magazeti ya wikendi Mara nyingi huwa yanajumuisha hadithi za kina, makala ya afya, vipindi vya burudani na kadhalika Mimi husoma magazeti ili kunifundisha lugha bora na maneno mapya. Jambo linaloniwezesha kuandika na kuzungumza kwa usahihi zaidi. Ingawa watu wengi hupata habari mtandaoni, bado gazeti ni chaguo langu mimi. Kwa sababu linatoa maelezo zaidi ya kina na kwa usahihi. Naam kwa ujumla mimi husoma gazeti kwani ni sehemu ya maisha yangu ya kila siku. Hunisaidia kuwa uelewa mpana wa dunia, hunifurahisha na hunifanya nishiriki katika mazungumzo yenye mantiki na taarifa sahihi.

Ninapokutana na watu wapya mimi huanza mazungumzo madogo kama vile kusalimiana au kuuliza hali yao jambo ambalo linanisaidia sana kuvunja ukimya huwa ninafanya hivi ili kutangamana au kupata marafiki wapya Ninafanya marafiki wapya kupitia shule kazi na shuguli za kijami Tunapokuwa pamoja katika mazingira kama haya, ni rahisi sana kushikirikiana na kujuana polepole. Katika kushikirikiana katika vikundi hivi, kama vile mchezo, kanisa au kujitolea, hunipa nafasi ya kukutana na watu wenye maslahi yanayofanana na yangu. Ninapenda pia kusikiliza wengine kwa makini. Watu wanapohisi, wanasikilizwa na kueleweka huwa tayari kufungua mioyo yao na kuanzisha urafiki. Mimi ujaribu sana sana ili kuhakikisha kuwa mimi ni mwenye heshima na kusaidia pale inapowezekana kwa sababu ya sifa hizi hujenga uaminifu. Kwa hivyo hiyo hunisaidia sana kufanya warafiki wapya Ningependa kusikiliza wengine kwa makini watu wanapohisi kuwa wanasikilizwa huwa wanafurahia na kutangamana na wengine ili kuanzisha urafiki bora Pia mitandao ya kijamii imenisaidia kupata warafiki wapya Kupitia majukwa kama vile Facebook, Whatsappu na vikundi mbalimbali vya mtandao Tumeweza kuwasiliana na watu wapya kubadilisha mawazo na hata kukutana ana kwa ana badae Hili limechangia zaidi mimi kufanya urafiki wapya kwa jumla Nimepata karibu takribani ya marafiki kumi kutokana na mitandao Kwa hivyo ninaamini kufanya urafiki kuna hitaji uvumilivu heshima na mawasiliano nzuri.

Mimi maranyingi hucheza na watu walio karibu na mimi. Hasaa marafiki na hata baadhi ya familia. Tunapopatana au tunapokuwa na muda wa mapumziko. Mimi hupenda kutumia muda hii pamoja na wao tukifanya mchezo au shughuli za burudani zinazofurahisha hisia zetu sote. Kwa mfano, mimi hucheza na marafiki zangu wa mtaa au wa kazini. Tunaweza kucheza mchezo kama vile mpira, bao na hata mchezo wa simu na kompyuta. Tunapocheza pamoja, huwa tunacheka na kushindana kwa njia kirafiki na kufurahia muda wetu bila presha. Pia wakati mwingine, sisi hucheza na ndugu zangu nyumbani. Hii ni njia nzuri ya kuimarisha mshikamano wa kifamilia. Tunapocheza pamoja huwa tunajifunza kushirikiana, kuheshimiana na kusaidiana. Michezo hii hutufanya tuwe karibu zaidi na kuelewana vizuri. Pia nina marafiki, ninaokutana nao marachache lakini tukikutana huwa tunapenda kucheza na kufanya shughuli zetu zinazovutia kama vile kutembea kuangalia filamu na kushiriki michezo ya vikundi mbali mbali Haijalishi aina ya michezo ambayo huwa tunacheza nao cha muhimu huwa ni kushirikiana na kufurahia uwepo wao wa kila siku baina yetu sisi wote. Kwa jumla, mimi hucheza maranyingi na watu huu ninawelewana nao na ninaojisikia huru nikiwa nao. Huwa sichezi na watu ambao sina uhuru nikiwa pamoja nao au watu ambao huwa hawafanyi nifurahie. Michezo hii hizi hunisaidia kujiburudisha kupumzika na hata kujenga mahusiano nzuri baina yangu na wote ninaocheza nao.

Napenda chakula chenye ladha nzuri na ya wastani Sipendi chakula ambacho ni kali na wala ambayo ladha yake sio ya kawaida Napenda chakula chenye viungo vilivyopimwa vizuri ili latha ijitokeze bila kuwa kali au kupitisha kiasi ladha ya chakula inanifanya nifurahie zaidi kula na kufurahia muda wangu wa mlo Maranyingi napenda chakula chenye ladha ya asili kama vile wali, ugali, boga za majani, nyama au maharage, yaliyopikwa nzuri. Ninapenda chakula kinapokuwa na harufu nzuri na kimeandaliwa kwa uangalifu. Hii hunifanya nijisikie kurithika na kufurahia chakula yangu. Napenda pia vyakula venye ladha ya chumvi ya kiasi. Na wakati mwingine, ladha tamu kidogo hasaa kwenye vinywaji au vitafunio. Ladha hizi hunifanya nijisike vizuri bila kuchosha ulimi. Sipendi sana chakula yenye pilipili kali kwa sababu hunisumbua tumbo. Wakati mwingine pia ninapenda kujaribu vyakula ambavyo ni vipya venye ladha tofauti. Hasaa vinavyopikwa kwa mtindo wa kienyeji au kitamaduni. Hii hunisaidia kujifunza na kuthamini utamaduni mbali mbali kupitia kwa chakula. Kwa hivyo basi, mimi chakula yangu mara nyingi napenda yenye ladha ya kupendeza yenye viungo vya wastani na vyakula ambavyo vinafanya nijisikia nimerithika na mwenye afya njema. Sipendi vyakula venye chumvi nyingi, vyakula venye viungo vingi. Napenda vyakula vyangu vikiwa na ladha ya wastani. Chumvi isiwe kwa wingi, viungo visiwe kwa wingi. Na penda vyote vikiwa ni vya wastani.

Mimi hupokea maoni kutoka kwa wengine kwa moyo wazi na kwa heshima. Huwa ninaamini kuwa maoni ni muhimu kwa sababu hunisaidia kujifunza na kujiboresha. Huwa ninapokea maoni kwa kwanza kusikiliza kwa makini bila kukatiza au kujitetea haraka. Ikiwa mani ni mazuri, mimi huyapokea kwa furaha na shukrani kwa sababu huwa inanipa motisha ya kuendelea kufanya vizuri na pia hunifanya nijisikie kuthaminiwa na kutia kunitia nguvu ya kuendelea mbele. Ikiwa maoni ni ya ku kunikosoa, mimi hujaribu sana kuyachukulia kama fursa ya kujifunza baada ya kuchukulia vibaya. Ninajiuliza ni kwanini ninaweza kuboresha au ni mambo yepi ambayo ninafaa kufanya kwa zaidi ili kuhakikisha wakati ujao mambo yatakuwa sawa. Ingawa wakati mwingine huwa inaniweza kwa nguvu sana. Huwa inanifanya inakuwa vigumu sana na huwa najikumbusha kuwa hakuna mtu mkamilifu. Pia mimi hujaribu kuuliza maswali ili kuelewa vizuri maoni niliyopewa. Maswali haya hunisaidia kuepukana na kutoelewa na kuchukua hatua sahihi. Baada ya hapo mimi hufanya juhudi za kubadilisha pale ambapo ninahitajika kubadilisha ili kuhakikisha kuwa mambo yataenda sawa. Kwa hivyo mimi hupokea maoni ambayo hunisaidia kukua kibinafsi na kitaaluma. Ninapojifunza kuyapokea kwa uvumilivu na heshima huwa ninahakikisha kuwa nayatumia kwa njia chanya na yenye manufaa kwangu na kwa wengine.

Mandhari nzuri niliowahi kuona ni ya asili. Hasaa maeneo yenye mlima, miti ya kijani na angasafi. Kuna wakati ambao nimetembea eneo lenye madhari ya kuvutia sana, ambapo kulikuwa na mlima iliyofunikiwa kwa kijani kibichi na upepo mwanana uliokuwa ukipuliza kwa utulivu. Maandhari hiyo ilinifanya nijisikie mwenye amani na furaha moyoni. Pia nimewahi kuona mandhari ya bahari, ambapo maji yalikuwa ya samawati na mawimbi yakipiga utaratibu, kuangalia bahari kulinipa utulivu mkubwa na kulinifanya ni tafakari maisha. Jua lilipozama rangi za machungwa na waridi zilipamba anga na kufanya mantari kuwa ya kipeke sana. Pia nimewahi kuwa katika mandhari ya shambani, ambao ni miongoni mwa mandhari nzuri niliowahi kuona. Kulikuwa na mashamba ya kijani, miti mirefu, na ndege waliokuwa wakiimba. Hali ya hewa nayo ilikuwa safi na utulivu na nzuri sana. Tofauti na kelele za mjini mantadhari hii ilinifanya kuthamini sana uzuri wa mandhari au mazingira ya asili. Vile vile pia nimewahi kuona mandhari ya mto unaopita katikati ya mawe na miti, maji yake yakitiririka kwa utulivu. Sauti ya maji hii na upepo ilifanya eneo hilo kuwa ya kufutia sana. Ilikuwa ni mahali pa kupumzisha akili na kufurahia duniani nzima. Mandhari ambayo nimewahi kuona kwa jumla ni mandhari ambayo ni nzuri sana na hunikumbusha umuhimu wa kuhifadhi mazingira na kuthamini uzuri wa asili Kila ninapoona mandhari hizi huwa ninahisi ninashukrani na furaha kwa uzuri uliopo duniani.

Naam, mimi hupiga kura kwa sababu ninaamini ni haki na wajibu wa kila raia kushiriki katika maamuzi ya nchi. Kupiga kura hunipa fursa na nafasi ya kuchagua viongozi ninaoamini na huwa ninaweza kuleta mabadili chanya katika jamii kupitia kuchagua viongozi hao. Kwa hivi huwa ninapenda kupiga kura kwa sababu huwa najihusisha kuwa sauti yangu inahesabiwa na kwamba ninachangia katika maa shughuli za taifa letu. Kabla ya kupiga kura, mimi huijitahidi kujielimisha kuhusu wagombea na sera zao. Hii hunisaidia kufanya uamuzi ulio sahihi kulingana na maono yangu na mahitaji ya kijamii. Huwa ninaamini kuwa kupigia kura bila kuelewa kunaweza kuathiri vibaya maendeleo ya nchi. Siku ya uchaguzi, mimi huenda kituoni mapema ili kuepukana na msongamano. Mchakatu wa kupigia kura hunipa hisia ya uajibikaji na umoja katika taifa langu. Kwani, watu wa rika na asili mbalimbali hukutana kwa lengo moja tu, lengo ya kuchagua viongozi bora. Hii hunikumbusha kuwa licha ya tofauti zetu tuna dhamira ya pamoja kwa nchi yetu. Pia ninaamini kuwa kupiga kura ni njia ya amani na huleta mabadiliko. Baada ya malalamiko au migogoro wananchi hutumia kura zao kuonyesha maoni. Hii hunisaidia kudumisha demokrasia na utulivu katika jamii yetu. Kwa hivyo mimi hupenda kupiga kura kwani ni jambo muhimu sana kwangu. Ni njia ya kuonyesha uzalendo, kuajibika na hata kushiriki kikamilifu katika ujenzi wa taifa langu. Kwa hivyo huwa ninashiriki kwa mujibu wa hayo yote ambayo nimetaja.

Naam, mimi hugawanya taka zangu kwa sababu naamini ni jambo muhimu kwa mazingira na afya ya jamii yangu ka kawaida mimi hugawanya taka katika makundi tofauti Kuna taka za vyakula kama mabaki ya mboga na matunda ambazo huwa ninaziweka kando kwa sababu zinaweza kuoza na wakati mwingine kutumika kutengeneza mbolea ya asili taka kama vile plastiki, makopo na chupa, huwekwa tofauti ili ziweze kurejelewa. Pia mimi hutenga taka hatarishi kama vile betri au vifaa vya umeme vilivyoharibika. Najua taka hizi zinaweza kudhuru mazingira na afya ya binadamu kama hazitashugulikiwa jinsi ambavyo inavifaa. Kwa hivyo huwa ninahakikisha nazitupa katika sehemu maalum au kuzitoa kwa watu wanahusika na kuzisanya taka hizi Pia mimi hugawanya taka kwa njia ya mahitaji au nidhamu na mazoea Lakini nimegundua kuwa ni rahisi ukishazoea hunisaidia kuwa na wajibikaji ubinafsi wa mazingira yangu ya karibu Ninapoona wengine wakifanya hivyo huwa ninahisi furaha na huwa ninahisi kuwa tunashirikiana kulinda mazingira Kwa hivyo kwa jumla ni vyema sana binadamu kugawanyisha taka yake kwani inaepuka katika kudhuru mazingira Kwa hivyo kugawanya taka ni hatua ndogo lakini yenye athari kubwa inasaidia kulinda mazingira kupunguza taka zinazotupwa ovyo ovyo na kuhakikisha kuwa dunia imebaki kuwa mahali salama na mahali safi za kizazi ambacho ni za sasa na kizazi ambacho ni kijacho.

Naam, mimi hutoa sadaka au michango kwa kadri ninavyoweza. Ninaamini kuwa kutoa ni jambo njema kwa sababu linasaidia wale wanaohitaji na pia linajenga moyo wa huruma na mshikamano katika jamii. Si lazima mtu awe na vingi ili aweze kutoa. Hata kidogo kinapofanywa kwa moyo wa dhati kina maana kubwa. Kwa hivyo mimi hutoa sadaka au michango katika mazingira tofauti inaweza kuwa kanisani kwenye vikundi vya kijamii au pale ninapokutana na mtu anayehitaji msaada Wakati mwingine mchango wangu si pesa tu bali pia mda msaada wa mawazo na pia kushiriki chakula na mtu mwingine Ninaamini kuwa kutoa kunanifundisha kudhamini kile nilicho nacho kunafanya nijue kuwa kuna watu wanaopitia changamoto kubwa zaidi na kwa kutoa hata kwa kiasi kidogo kinaweza kuwaletea tabasamu na afueni kwa mtu fulani. Hii hunipa furaha ya ndani ya moyo wakati ninapotoa kusaidia watu hawa. Kutoa michango hunifanya kujenga umoja katika jamii. Watu wanaposhirikiana na kusaidiana huimarisha mahusiano yao na huleta matumaini. Huwa najisikia fahari kuona jinsi ambavyo mchango mdogo unavyoweza kuleta mabadiliko makubwa katika jamii Kwa hivyo, ni vye ni vyema mtu kutoa mchango na sadaka Kwangu mimi kutoa mchango na sadaka Huwa ni sehemu ya maadili yangu ni njia ya kuonyesha upendo, huruma na pia njia ya kuajibika katika jamii Ninaamini kuwa kadri ninavyosaidia Ndivyo ambavyo jamii inavyokuwa bora zaidi kila wakati na pia ni maandi maandiko katika bibilia ambayo yanafunza kuhusu kutoa mchango na hivyo basi mimi hufuata maandiko haya.

Filamu ninayoipenda zaidi ni ile ambayo inaguza hisia na kunifundisha jambo muhimu kuhusu maisha. Moja wapo ya filamu ninayoipenda sana ni ile inayochemka nyesha safari ya musika mkuu anayopitia changamoto nyingi katika hakati za maisha na pia hakati tama za maisha. Hadithi yake inanifanya nitambue umuhimu wa uvumilivu bidii na pia kujiamini. Kinachonivutia sana kwenye filamu hii ni ujumbe wake inaonyesha kuwa licha ya matatizo na vikwazo tunavyokutana navyo maishani, bado inawezekana kufanikiwa ukidumisha matumaini na kufanya kazi kwa bidii wahusika wameigizwa vizuri sana na hisia zao zinaonekana halisi Kwa kiasi ambacho mtazamaji anaweza kujihusisha nao kirahisi Ninapenda jinsi filamu hii ilivyopangwa, kuanzia mwanzo hadi mwisho. Muziki wake unaendana vizuri na matukio na mandhari yaliyochaguliwa yanaongeza uzuri wa hadithi hii. Kila tukio lina maana na linaendeleza usimulizi bila kumchosha mtazamaji. Filamu hii imenifundisha kuwa kushindwa si mwisho wa safari, bali ni sehemu ya kujifunza. Kila mara, ninapoitazama mimi hupata motisha mpya na mtazamo chanya kuhusu maisha ya yangu ya kibinafsi. Ni filamu inayoniwezesha kutazama mara nyingi bila kuchoka. Inaniwezesha kuwa na hamu ya kuendelea na kutaka kujua ujumbe wake ambao ni wa kudumu. Kwa hivyo, filamu ninayoipenda sana zaidi ni filamu hii kwa sababu inaniburudisha, inaniguza mioyo na pia inanifundisha maadili muhimu ambayo yanaweza kutumika katika maisha ya kila siku.

Ndiyo, napenda kukimbia kwa sababu ni mazoezi mazuri yanayonisaidia kuboresha afya yangu ya mwili na akili. Kukimbia hunifanya nijisikie mchangamfu na hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo baada ya siku ndefu ya kazi au baada ya siku ndefu ya masomo. Mimi hukimbia asubuhi na pia wakati wa jioni. Hali ya hewa huwa nzuri na utulivu katika nyakati hizi. Ninapokimbia mimi hupenda kusikiliza muziki ambao hufurahisha na pia mazingira yanayonizunguka. Hii hunifanya nijisikie huru na kunisaidia kutafakari mambo mbalimbali ya maisha. Kukimbia pia hunisaidia kuwa na nidhamu na kujipangia muda. Inahitaji juhudi na uvumilivu hasa mwanzoni. Lakini kadri muda unavyopita, mwili huanza kuzoea na inakuwa rahisi zaidi. Nimegundua kuwa kukimbia, hunisaidia kuboresha pumzi na hata nguvu za mwili. Pia mimi hukimbia na kwa njia, nzuri na kutaka kutana na watu wengi wanaopenda mazoezi. Kwa hivyo ninapokimbia, huwa ninakutana na watu hawa. Wakati mwingine hukimbia na marafiki au katika vikundi mbali mbali, jambo linalofanya zoezi liwe la kufrahisha zaidi. Tunahimizana, tunashirikiana, tunafikia malengo yetu ya afya, tunapokimbia pamoja. Kwa hivyo, ninapenda hukimbia kwa sababu hunifanya nijisikie mwenye afya njema, mwenye nguvu na mwenye mtazamo njema na pia mwenye mtazamo chanya. Ni sehemu muhimu ya mtindo wangu wa maisha na huwa ningeipendekeza watu wengine waweze kujumuika katika kukimbia kwani nibora katika afya ya binadamu.

Kinywaji ninachopenda cha baridi ni kile ambacho kinanipa ladha nzuri na hunifanya nijisikie baridi hasaa wakati wa joto. Kinywaji ninachoipendelea maranyingi ni juisi ya matunda kama vile machungwa zabibu na pia maembe. Huwa ni kinywaji safi tamu na chenye afya. Ninapenda pia soda au vinywaji vingine baridi mara chache. Hasaa wakati wa kusherekea au kufurahia muda na marafiki. Vinywaji hivi hunipa furaha kidogo na hunifanya nijisikia kuwa na starehe Wakati mwingine napenda kinywaji cha baridi kinachopatikana nyumbani kama vile maji yenye aisi na ladha kidogo ya matunda. Hii ni rahisi safi na hunipa hisia ya utulivu wakati wapumziko Napendelea pia vinywaji ambavyo ni vya kupokewa. Ikiwa ni baridi sana, hunifanya nijisikie vizuri wakati wajoto. Kama ni tamu kidogo, hunifanya nifurahie na kuendelea kunywa bila kuchosha. Kwa hivyo, mimi kwangu, vinywaji ambavyo hunifanya nihisi baridi wakati wa joto, ndivyo vinywaji ambavyo napenda. Napenda kinywaji ambacho kina ladha nzuri, pia hunipafuraha, vinywaji ambavyo nisafi kwa afya, na pia kwa kila mara ninapokunwa, napenda vinywaji ambavyo hunifurahisha na kunifanya nijisikie baridi hasaa wakati wa majira ya joto. Vinywaji hivi ni vya muhimu sana katika maisha binadamu na uhakikisha kuwa mtu ameweza kupata baridi katika mwili wake wakati kuna joto nyingi. Kwa hivyo ni muhimu binadamu kutumia vinyoji hivi.

Naam nimewahi kulima hasa mara kadhaa katika mashamba madogo ya nyumbani au pia shambani Nilijifunza kulima na ni kazi yenye maana lakini pia inahitaji bidii na uvumilivu Nilijishughulisha na kupanda mboga kama vile viazi mahindi mboga za majani na pia baadhi ya matunda Kulima kuna nifurahisha kuwa na nidhamu na pia kunanifanya kuelewa mimea mbalimbali ambayo huwa inapandwa shambani. Kwani mimea huwa inahitaji maji, udongo, mzuri na pia uangalizi wa kila siku ili kustawi vizuri. Nilijifunza pia kuhusu msimu wa kupanda na kuvuna. Jambo linalo nisaidia kuhakikisha chakula kinapata ukuaji mzuri Wakati nikiwa shambani na jisikia karibu na asili Hali ya hewa, udongo na miti hunifanya nijisikie nina amani na furaha Pia kulima kuna nifundisha kushirikiana na familia na marafiki wenzangu Kwa sababu mara nyingi huwa tunafanya kazi pamoja na kusaidiana kupanda ili kulea au kutoa mazao mazuri kwa hivyo nilifurahia kulima kwa sababu huwa inanifundisha subira bidii na umuhimu wa kushirikiana pia huwa inanifundisha thamani ya chakula ninachokula kuwa chakula ninachokula huwa yanapandwa na wakulima na huwa yanatumia mambo mengi ndiposa ya fike kuwa chakula katika maiza Kwa hivyo nimejifunza mambo mengi kulingana na ukulima wangu na huwa ninafurahia sana na ninapenda. Na mi huwa na shiriki katika kulima kila wakati ambapo ninahitajika.